Nina mkutano mkubwa kesho na viongozi. Lazima nijiandae vizuri usiku huu. Ninaitaji kukagua ripoti yangu. Ni hakikishe takwimu zote ni sahihi. Je, nimeweka maoni yote muhimu. Ebu nisome tena pole pole. Kuna seemu katha zinaitaji kuboreshwa. Nitaongeza grafu kathaa zinaeleza vizuri zaidi. Nitaandaa maswali yanayoweza kuulizwa niwe na majibu tayari. Surwali na shati la kawaida litafa. Au inavyo bidi nivai tai pia. Nathani tai ni muhimu kwa mkutano rasmi inaitaji kulala mapema ili niamke na akili safi. Mkutano huu ni muhimu kwa kazi yangu.